Je, unapenda kusoma maoni mtandaoni? Ndio napenda kusoma maoni mitandaoni. Iwapo, hata nikiyasoma maoni haya kwenye mtandao na kuwa na maoni yangu yenyewe na siachi haya yenye. Wengine, yanibadilishe mawazo. Iwapo, tu ni kusikiza vile watu ambapo wanafikiria au mijadala ambayo wako nayo. Hiyo ndio fursa yangu ya kusoma maoni ya watu na kupata vile wanachukulia vitu vinavyoendelea au ambavyo bado viko kwenye njia ya kutatuliwa kwa hivo kwangu napenda kusoma maoni sana ya pili maoni yananipa fursa ya kuingia kwenye mjadala na kubadilishana mawazo na kupata kupata mawazo na kupata kuona vile yule mwingine anapata kufikiria na kama mnapata kuwa na mjadala mzuri utapata kuona kwanza mambo ya maoni yake yana ukweli, anapata kuona yangu yana ukweli na kila mtu anapata kuangalia vile kila mtu anapata kufikiria kwa hivo kwangu napenda kusoma maoni mtandaoni.

Ndio nimewai kununua tikiti za tukio na njia yangu ya kununua ilikuwa kupitia mtandaoni pata kutafuta tikiti ambayo nilikuwa nataka kuilipia kwa njia ya simu na kutumiwa tikiti yenyewe kwenye barua pepe yangu tikiti hiyo ilipata kuja na qr code ambayo nilipata pale kutumia katika geti kuu la tukio na ikaskani hiyo QR code na kuonesha kwamba mimi ni mojawapo wa watu wenye wanapaswa kwa kwenye tukio hilo kitu kilicho nipendeza ni urahisi wa kupata tikiti hiyo mtandaoni urahisi wa kuilipia, urahisi wa kuipata kwa njia kutumwa kuangu kupitia barua pepe na urahisi wa kuingia tukio hiyo kwa kuskeni QR code iliyokwenye kuwa kwenye tikiti.